Kuwatia moyo wenzangu, nitawapa maneno ya Biblia. Maneno Yesu Ametuambia maneno maneno anayotu ahadi zake za kweli. Unajua ahadi zake ni za kweli, na hazitatimika. Neno lake linasema, mbingu na dunia zitapita lakini neno langu litasimama. Neeno litasimama. Neno litasimama. On nkiwa enz na pia kuombea Mungu awajalie, awaonekanie, awahurumie, ni muhimu sana kuwa ombea wenzetu. Nafupia kutembea nao ku wapea muda wangu.

Ninafurahi sana nikipika. Ninapenda chakula, ninapenda kukitengeneza, napenda chakula kitamu na ninapenda kutengeneza chakula tamu. Napenda kupika wali, napenda kupika kuku, napenda kupika ngombe, napenda kupika mbuzi, napenda kupika keki, napenda upishi wa kila aina, napenda kujifunza kupika vitu vya aina mingi, Napenda kutengeneza ata juisi, napenda kutengeneza keki, napenda kutengeneza vitu vina utamu zinasukari kama keki, kama mandazi, chapati, hivyo vitu vyote vina nipendeza ni napenda.

Naamu ndiyo ninapenda kutembea msituni kuna hii msituni inaitwa karura karura forest aaa miti inapuliza hewa mzuri alafu mandhari nia kupendeza alafu kuna kuna kuna hakuna kelele kama huku kwenye kwenye kwenye si kuwa msitu Kuna utulivu hawezi, huwezi elezeka. Ni kama ahadi ya mungu inasema, nita kupea amani ambayo hakuna binadamu anayeweza kuielewa. Kwa hivyo ni karibu, ni karibu na hiyo ahadi. Ndiyo maana napenda kutembea msituni. Alafu naeza kusikizana na viumbe vya ardhi.

Ningependa kutembelea mahali kwingi pa historia nikiwa na uwezo. Kwanzia huku nyumbani Kenya. Ninge taka kuenda kutembea tu kutoka huku hadi kwenye pwani kwenye kwenye kuna Fort Jesus. Nione Vasco da Gama. Nione kwenye oatesi walikuwa wanafungwa. Israeli pia nione kwenye yesu alitembea kwenye aliomba kwenye alisulubishwa msalabani kwenye alitufia ili tuwe huru ningependa kutembea israeli nione kwenye yesu mwokozi wangu alitembea kapenaum golgotha kawai uo galilea.

Ninapenda chakula kitamu. Nani hapendi chakula kitamu? Ninapenda chapati, na maharage, ninapenda kamande, ninapenda ndengu, napenda mchele, napenda wali, napenda mokimo, napenda ndizi, napenda maembe, napenda gideri, napenda spaghetti, napenda nyama, napenda mbuzi, nyama mbuzi, nyama kuku. Ninapenda chipsi, ninapenda viazi, kwanza viazi, ninapenda ndoma pia, napenda chakula kitamu.

Nilijaribu kulima nikiwa mchanga, nikiwa mtoto mdogo, lakini tangu niwe mdogo nilijua mimi si mzuri kwaku kwa kulima, lakini ndoto yangu mmoja, siku mmoja nikua na bustani yangu, nyuma ama mbele ya nyumba yangu, ama katika nyumba yangu halafu nipande labda maua ama vyakula vya aina kadhaa kwenye maskani yangu na kwa sasa sijui kulima lakini siku moja nitajua kulima Mungu akijali na ndiyo.

Mi napendelea mwanga wa kati kwa sababu mwanga mkali unaweza kufanya uchoke na hata ni asubuhi bado. Uchoke baada ya saa moja na hata siku haijaanza unaelewa. Kwa hivyo mwanga wa kati ni mwanga mtulivu hauchomi lakini hauna baridi pia. Kwa hivyo mwanga mkali ni zii mwanga wa kati ndiyo.

Napenda kutumia muda na familia tukiwa tumetulia kwenye rumu kwenye chumba cha televisheni tukiongea Alafu tunatazama televisheni cinema au kipindi kinachoendelea Alafu tukiongea mambo ya mungu ama tupike pamoja kupika chakula kitamu ama hata pia kutembea ndiyo.

Ndiyo kupiga kura ni muhimu kama mwananchi anayependa nchi yake anayetaka kuona taifa lake likisonga mbele mwananchi mwenye mzalendo hupiga kura na hivo ndio ninataka kua ninapiga kura ili tuweze kuona ndoto zetu zikitimizwa na viongozi wanaojiweza sio viongozi wanaojipenda wanaweza kufanya kazi inayo hitajika kutoka kwao lakini si wanaongozwa na tamaa bali na upendo wa wananchi wenzao.

Mazoezi yangu ninafanya jioni si asubuhi jioni kwa sababu napenda napenda giza napenda vile Ninapenda vile mwanga za usiku humetameta kwenye anga Ninapenda magari yanavyo zurura wakati usiku ninapata amani mwingi usiku na pia hakuna jua kali Ndiyo maana nafanya mazoezi yangu jioni.

Kuongea ukweli sipendi kwenda kwenye cinema, mi naona kama hiyo ni kutumia pesa vibaya, lakini sijakua huko sijui nini watu huenda kwa cinema kufanya kama unaeza tazama kwenye chumba chako. Labda siku moja nitaenda, lakini kwa sasa sidhani naezaenda cinema. Ili nieze kuhifadhi pesa kwanza alafu pia sipendi watu wengi katika watu wengi ambao sijui. Kwa hivyo nita tarajia ku nita taka ku ka kutizama sinema kwangu peke yangu.

Inje ya nyumbani ninapenda kukula, sija kula sana inje ya nyumbani, lakini inje ya nyumbani nimeenda morayas. Kuna kuku tamu, kuku iliyo pikwa na asali, ha? Na pia napenda atikasi kuna alafu kwa monika kwa monika kuna uji tamu wanaita ujipawa uji ikona ikona nduma ikona kasava ikona viungo vizuri vya kupa mwili nguvu.

Sherehe ya kupendeza kwangu ni sherehe inayohusu yesu mwokozi wangu kwa hiwa mi Labda kanisa au wakati wa Wakati wa sikukuu ya Christmas au Kesha za usiku katika kanisa au maombi Zo ndo sherehe zangu zinazo ni pendeza sana.

Kitendo cha wema nimewahi kufanya ni kupa mwokozi wangu maisha yangu Lakini yeye amenifanya niweze kufanya matendo mema. Matendo yote mema ninaeza kufanya ni ju ya Yesu anayeishi ndani yangu. Kwa hivyo nimeweza kupea kwa wale waliyokosa, nimeweza kuombea wanaohitaji maombi. Na'am na bado, bado sidhani nimefanya mengi mema Ninangoja mwokozi anipe uwezo na anielekeze.

Wakati wa baridi kali ni wakati wa kitanda, wakati wa buti, wakati wa sweta, wakati wa kofia na skafu, ni wakati wa chakula moto, ni wakati wa ujimoto, ujipawa, ni wakati wa kutembea lakini pia kukaa ndani, ni wakati wa kupika chakula tamu, chakula kitapea mwili joto na nguvu.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kupana maono yangu ambao inaeleza mahali ninadhani vitu zinaeza kuwa zikifanya mzuri zaidi ya yanavyofanya yanavyoendelea zaidi ya vile vitu zinaendelea sahii.

Ningependa kupata ujuzi katika kuendesha piki Motobaiki kuendesha chombo cha mziki kuendesha gari kuandika vizuri kujua mambo ya mungu mambo ya yesu vile anataka tuishi kumuelewa kusaidia watu wake kuomba kusoma bibilia kumuwelewa kuacha aishi ndani yangu ni vitu za kuimarisha ni mingi.

Ninapenda kusoma na pia ninapenda kuandika, lakini ninapenda kusoma zaidi kwa huu muda. Ninapenda kusoma kwa vile ninapata ujuzi mwingi. Ninapenda kusoma juu ninapata ujuzi mwingi kuhusu vitu ninavyo penda. Kama vile akili ya mtu huu fanya kazi. Kama vile mungu anafanya vitu zake kuelewa napenda kuelewa vitu juu hii dunia iko na maswali mingi na majibu haitoshi kwa hivyo nilazima mtu asome.

Napenda kutumia gps kwa vile ni raisi mambo ya ramani hatukufunzwa kwa hii kizazi chetu kizazi chetu tunajua mambo ya gps kwa hivo ni raisi kutumia gps na ndiomaana ni napenda kusafiri na gps na sio ramani.

Kwa muda mwingi hapana. Situmii video nitatumia tu sauti kwa vile video haihitajiki labda kazini lakini na marafiki au familia, na pia familia hatujaonana sana ama watu ninapenda wenye hatujaongea kwa muda mrefu lakini kama ni kwa muda mchache sitatumia video.

Ninapenda kuzungumza na marafiki wangu. Marafiki wangu wako na ujuzi mwingi. Ndiyo ni kitu ninaomba. Mwenyezi mungu aendele ku ni kunipa wa marafiki ambao tunaeza ongea vitu vya maana, vitu vya mbinguni pia, vitu vinavyo dumu. Hivyo pia napenda kutembea nao, napenda kucheka nao, napenda kutazamaa cinema nao, napenda kutumia wakati na wao.

Sina chakula moja ni nayopenda kukula chioni Uwa inalingana na siku siku moja ni chakula kiamshakiynwa kama Keki ama mkate na mayai wakati mwingine nitakula matunda kama maembe na ndizi Wakati mwingine nitakula chakula mzito kama chips na kuku kwahivyo inalingana na siku.

Nguo ninafua mara moja wakati mwingine nitafua mara mbili kama staki nguo zikue mingi Lakini kwa mazoea nimezoea kufua mara moja kwa wiki ama mara moja kwa wiki mbili ndio.

Sipendi kununua vitu mtandaoni Kwa vile minapenda kuhakikisha kitu ninataka kununua nicha kwili na nicha uzuri kina uzuri kina wema kuhuhusu kwa hivyo napenda kuhakikisha ito kita kijaribika na kiko katika hali mzuri na kisi hali maututi.

Ninapenda nyama mingi lakini nyama ninayopenda zaidi ni nyama ya kuku Nyama ya kuku inezaa ime karangwa na vitungu na nyanya na supu nzito alafu uiweke na chapati ama mchele wa chips ama pia yenye imewekwa tu mafuta huu hadi wafanya ni meze mate napenda nyama ya ngurwe pia Nyama ambuzi lakini ya ngurwe si sana siezi kula mingi itanifanya nitapike.

Ninachopenda zaidi kuhusu shirika langu ni moyo wa kupeana katika jamii kwa wasiojiweza Kwa hivyo tutaenda kwa Watoto wa wasiokuwa na wazazi na tuwapeleke nguo na chakula na tucheze nao hicho ndio kitu napenda zaidi kuhusu shirika langu.

Mziki wajadi ni mziki wakitambo na ndiyo. Actually, if nathani mziki wajadi inaa ninaupendelea zaidi kuliko mziki wakisasa, nathani ubunifu wa kijadi, ulikuwa wa namna yenye hatujaona wa leo, na pia niraisi kuzikumbuka ndio maana.

Ndiyo niwehe kununua tikiti za tukio kwa sababu rafki yangu walikuwa mini alika tukio la mtu anayependa kwa hivyo tulienda tuka sikiza kulikuwa na mziki kulikuwa na waimbaji kulikuwa na zungumzo za kuimarisha wasichana.

Mazoezi ninafanya ya kila siku ni kutembea na pia kuongea Napenda kuongea ili niweze kuzungumza na watu kwa njia inayoeleweka na pia kutembea inasaidia mwili na akili na inaimarisha afya na inafanya ngozi pia iwe mzuri Ndiyo napenda kukimbia na kutembea.

Nina kipawa cha kusikiza watu wanapoitaji kuwapa usaidizi wanapoitaji Kwasaidia kwanjia wanazoitaji hiburaka inapendeza mungu Nina akipawacha kucheza mziki wa violini na pia kwende sha pikipiki na pia kusoma na kumjuwa mungu.

Kuanza mradi mpya wakazi, tutanza na kujua nani watakao fanya kazi kwa hii mradi mpya. Alafu tujue nini neitajika kwa kila mmoja wetu. Alafu tujue nini tunezaongeza ili tufanya hii mradi iwe na mazao mema. Alafu tugawane kazi, alafu tusaidi ya nef, panapo itajika usaidizi kwa kila kazi ilio gawano.

Inalingana na siku kama kuna upepo mwingi ndio nitavaa kofia kama nywele yangu inakaa vizuri sitavaa kofia kama nywele yangu haikai vizuri nitavaa kofia kama nguo nilizovaa zinakaa vizuri na kofia nitavaa kofia kama haikai vizuri nitavaa kofia sitavaa kofia.

Acha sasa nikuambie ukweli, mimi sipendi mchezo wa mpira wa mguu. Huwa siielewi, sielewi mbona watu huchangamka sana, mtu anapoingiza goli, sielewi vilea inachezwa. Ninelewa goli ikiingia, labda ya kuna ugumu, lakini hainipendezi. Kwa hivyo sitadanganya niseme eti hiyo mchezo hunipendeza, hainipendezi hata kidogo.

Ndiyo, lakini si kwa sana, siwezi sema natumia mitandao ya kijamii kwa wakati mwingi, wakati mwingi mi hupenda kusoma. Na pia kukaa kwa mitandao ya kijami, inaweza haribu akili, inaweza haribu mwili, inapea mwili marathi, enye ata hielewi. Kwa hivyo sionelei kama ni kitu kizuri kukua kwa mitandao sana, mitandao ya kijami.

Kwa vile sina pesa ya kununua vitabu vya karatasi huwa ninatoa vitabu kwenye mtandao kwa hivyo vitabu vingi vyangu viko kwa simu kwa hivyo natumia simu yangu sana kusoma na kuelewa vitu ninavyosoma pia nitakuwa nitazungumza na marafiki na pia youtube.

Mimi hujifanya nicheke sana vitu vinavyo nifuraisha ni vitu watu hawaezielewa kwa hivyo mimi ucheka peke yangu najipata tu nacheka pekee yangu lakini pia kuna huyu uyu msee anaitua kevin lang na vijano wake ham na aron na denny kipindi chao kinafayanga nicheke sana pia Mungu hunifurahisha sana.

Acha umenipa kumbukumbu mzuri. Nikiwa mdogo mimi na kakangu tulikuwa tunenda kwa mjomba wetu. Anatupa. Alikuwa anakuja kwetu pia anatupea asali. Asali ile mzito. Aliotoa kwenye huko kwake. Alafu ilikuwa tamu. Ilikuwa ya kupende mi napenda asali. Lakini si kama hii hiyo yakitambo ilikuwa tamu. Hii ilikuwa askari mingi lakini ndiyo napenda asali inasaidia mwili sana kama kwanza uko na homa.

Ninapoamka, nitafungua simu yangu Nisome kidogo kwa sababu vitabu zangu ziko, vitabu vyangu viko kwa simu Halafu baada ya kusoma nitatoka kwenye kitanda nitengeneze kiamshakinywa nikule hlafu nianze siku yangu labda nitatandika kitanda ama nifue nguo ama niandike ama niendele kusoma au nitafute kazi kwenye mtandao asubuhi zangu hazikuwangi mzuri kwa vile hata nalalanga asubuhi si usiku.

Ndiyo, mi naamini naeza ishi siku moja, ata mbili, ata wiki moja bila teknolojia. Kwa sababu tulipokuwa wachanga, tulipokuwa wadogo, hatukua na teknolojia mingi, na ipia wazazi wetu hawakua na teknolojia. Na pia watu wa kale hawakuwa na teknolojia, lakini naelewa vile ni gumu kwa siku ya leo kuishi bila teknolojia kwa sababu tumeishi nayo, zaidi ya vile hatujaishi nayo. Lakini mii namwamini kuwa nguvu ya mungu, naezafanya chochote kwa Yesu anayenipa nguvu.

Ninapendelea viatu. Viatu sneakers, napenda vans. Napenda viatu vya kukimbia, au vya kutembea. Viatu vinavyo. Havichoshi miguu, lakini vinapumzisha na vinapendeza pia. Na vimefunga miguu, hiachi vidole nje.

Muda gani natumia simu? Kila siku natumia simu kwa muda mrefu lakini ni kwa sababu ninapenda kusoma sana kama niliwaeleza kitambo ninapenda kusoma vitabu yangu viko kwa simu kwa hivyo programu nina ninazotumia ni programu za vitabu zaidi simu yungu ya kwanza ilikuwa mkebe, huku tunaita mkebe. Ilikuwa inazima haraka, inaisha moto haraka, haikunifurahisha. Lakini kwa damu ya Mungu niko na simu mzuri kwa sasa, ndio.

Mimi sio mtu wa kuchelewa, mimi ni mtu wa kufika mapema kwa vile muda wangu na wa watu wengine ni muhimu kwangu. Kwa hivyo sipedi kupoteza muda wangu au wakati wa watu wengine Naona hiyo ni heshima kubwa kuweka wakati unavyofaa.

Programu ya simu ninayotumia kila siku kuna google nikitaka kutafuta kitu Ninatumia pia natumia message natumia Programu ya kusoma vitabu pia ndiyo.

Mboga nazopenda kula ni kabichi sipendi mboga za kijani huwa zinaeza niharibikia ama zinafanya ngozi yangu i ikaevibaya mboga kama sukumawiki au managu hazinipendezi lakini ninaweza kula kwa muda hapa na pale lakini si sana na.

Ninapoishi, hakuna maktaba karibu, isipokuwa iliyokuwa shuleni lakini hiyo niya wanafunzi pekee na pia siipendi kwa vile Manthari siya kupendeza vile Ninapendelea kukaa kwangu kusoma Kwa hivo huwa siendi maktaba sana.

Napenda kuku, kuku iliyokaangwa vizuri, iliyo na pilipili kidogo, halafu iko na asali, halafu ikona kitungu, pia napenda mkate iliyo na mayai, mayai iliyokangwa na kitunguu, na ikawekwa chumvi kiasi, napenda keki, napenda viazi, viazi za aina yoyote, nazipenda sana, navipenda sana.

Somo nililopenda shuleni ilikuwa hisabati. Nilikuwa na walimu wazuri wa hisabati. Mwalimu wangu alikuwa anaitwa mwalimu Njoroge Alikuwa anafunza vizuri na pia nilikuwa nimebarikiwa katika hisabati kwa hivyo nilikuwa naelewa vizuri na pia nilikuwa napenda somo la Chemia na kizungu pia. Napenda hadithi za kizungu.

Aliyenifunza Aliyenifundisha jambo muhimu ni yesu Aliyenifunza kupenda Kwa vile tunapenda kwa sababu walitupenda kwanza Alinifunza kusamehe kufikiria zaidi ya vile tunavyoona na kutaka kuelewa mambo ya kibinadamu na kiroho pia.

Wateja wateja ninawashugulikia kwa kujibu maswali walizo nazo wa kitaka kuregister na kitaka kujua kuusu vitu tu navyofanya hava hapa ninawaelezea ninawaelezea umuhimu wa vitu tunavyo tengeneza na kujibu maswali walizo nazo.

Chakula cha haraka ni nakipenda, mimi sina shida nayo, nacho kwa sababu. Naamini usipo kula sana sivibaya. Unakula tu sikila sana pia unafaak kusongesha mwili kupa mwili zoezi hili pia iweze kudigest iyo chakula vizuri. Lakini kukula sana kwa muda mrefu unaofuatana siipendi, lakini napenda chakula chenyewe.

Muda wa mwisho ninaushugulikia kwa kuhakikisha nimeweka wakati unaofaa ili niweze kukamilisha linalohitajika kukamilika kwa wakati huo. Kwa hivyo nitapanga kabla nifikie hiyo wakati, hiyo muda wa mwisho, nipange kila kitu nicho hitajika kufanyika na nihakikishe nimekifanya kwa muda unaofaa.

Maoni kutoka kwingine inategemea nikina nani? Kuna watu wanapeana maoni na nia yao si mzuri wanadhani wanajua zaidi Wanadhani kwa vile wao ni wazee wanaweza nipa maoni yoyote atakama isaidi kwa vile wanajiona kuwa werevu Atakama hio siukweli Lakini kuna wale wanapeana maoni kwa roho wakupenda kwa moyo wa kusaidia. Na kutoka kwa watu kama hao ina nifurahisha na nini chukwa vizuri.

Nikiwa mdogo nilikuwa na lala na mama yangu kwenye chumba chake na alikuwanga na redio katika hiyo chumba. Na kila usiku tugesikiza stashini ya kristu ama ya kiembu. Kiembu ni lugha ya nilikotoka, niliko lelewa. Na ee nikiwa mdogo nilikuwa nasikiza redio na mchana pia nigeenda kwa chumba kusikiliza tu muziki iliyokuwa inaimbwa na nguzo zilikuwa zinaendelea lakini sasa sisikizi radio sana. Kwa watu wengi wanasema radio imekufa.

Wakati umeme unapokatika, alafu uongeze mvua, unangia tu kwa kitanda, unawasha televishini, ama unachukua simu ama laptop, unaweka sinema, unachukua chakula, alafu unajiseti, unafurahia tu wakati. Mi na borake nime viombo vyangu vya teknolojia vikona umeme vikona moto mi niko sawa. Lakini si sana isipotee kwa muda mrefu.

Siweki picha zangu mtandaoni hua siko sijihisi vizuri nikieka picha zangu mtandaoni sijui kwa nini. Watu ingini waneka na wanaka vizuri. Aki kuna watu huko mtandao ambao nia yao ni kuvunja roho ya mtu. Ningesema hiyo ni sababu moja. Watu watatafuta kitu kibaya na wewe kuhusu vile unakaa. Na hawa watu hawana nia mzuri na inanifisha roho saa zingine ndiyo maana hata sipendi mbona nitake kujua chenye mtu anafikiria kunihusu na si kizuri.

Ninapenda kuku, iliyoekwa asali, alafu viazi hapo kando, alafu vitunguu, iliyokaangwa vizuri, na asali pia ama sukari. Ama pia napenda kuku, iliyokaangwa na nyanya, ikobna supu, alafu kuna chapati, alafu mchele. Au pia keki naeza shiriki tu na marafiki pekee yangu kwa nyumba yangu au na familia mara ya mwisho kukila ilikuwa labda mwaka uliyopita kwa vile sina sina fedhA kwa sasa lakini mungu atanibariki ananibariki atanisaidia mara kwanza nilipokila uff nilifurahi ilinipa asanti nakumbuka tu nafurahi.

Ningependa kujua kuogelea. Lakini kwa sasa sijui kuogelea. Kwa hivyo siezi sema napenda kuogelea. Ninaogopa maji alafu kama mtu mzima watu wanashangaa. Ha! Hujui kuogelea! Hujui kuogelea! Lakini najua siku moja nitajua kuogelea na nitakuwa naogelea vizuri. Eee kwa sasa sijui sina ujuzi.

Inategemea ni watu wagani ninawasiliana nao Kuna wale nita wasiliana nao kutumia text Kuna wale nita wasiliana nao kutumia simu kwa kuongea kwa simu bila video Kuna wale nita wasiliana nao na video na kuna wale nita kutana nao uso kwa uso tuonge tutende Kwaivo inategemea ni nani ninawasiliana naye.

Mimi siitaji vitu mingi ili niwe na furaha ama kujifuraisha napenda tu amani kutolea kutoka kwa kelele kusikiza mziki peke yangu au kusoma kitabu kizuri cha mapenzi au hata bibilia wakati mwingine ndiyo ama kuomba ama kutembea ee.

Nikiwa mdogo ni mewai kulima, alafu mama yangu akaniambia nitoke kwa shamba kwa vile sikuwa na lima vizuri. Alafu nilipofika kishule upili, nilichukua somo la ukulima na sikuwa naelewa, ilikuwa ngumu sikuwa naelewa mambo ya likuwa mazito kwangu, kwa hivo sikuendelea nayo na siku lima, lakini ningependa kujua kumambo na kulima.

Utotoni nilikuwa napenda kwenda kwa majirani waliokuwa marafiki wetu, wazazi wao walikuwa walimu au madaktari katika shule na hospitali zilizokuwa kuwa karibu kwa hivyo watoto wao nilikuwa nenda kwa ploti zao tunacheza nao mimi na kaka yangu nilikuwa napenda hizo siku.

Ninapenda kusikiliza muziki ya inayosifu Mungu, inayomuabudu, inayopea roho yangu uzima, inayoni patumaini wakati ya hakuna tumaini, inayoni kumbusha ahadiza mungu, wakati kila kitu inakaa ni kama haieleweki, na pia muziki inayofanya ni pige dance kidogo kidogo, ndiyo.

Huwa sifuatilii mpira wa kirugbi, hata sana ya kimarekani, kwa vile huwa siielewi. Naelewa tu watu wakikimbia, watu wakubwa, wakikimbia, wakirusha mkono, wakirusha mpira. Na huwa sielewi, kwa hivyo sita sema ninaelewa ama naeza shiri sijui itimu siwezi kueleza siezisema naipenda ju sipendi ndio sielewi kitu kuhusu hii mpira huu mchezo.

Mwaka mpya inasharehekeangwa kwa kukaa kwa nyumba na kuomba mwenyezi mungu atupe mwaka mzuri na unapumzika kwa sababu unajua vile mwaka kwanza januari, kazi ni mingi, haraka inarudi, watu wanatoka kupumzika, kuna haraka isiyoeleweka, watu wanaendelea tu kuishi. Mwaka mpya inasharehekewa kwa kuomba na kutumaini mungu mazao mazuri.

Lengo ni nazo kwa kazi yangu moja ni kusaidia watu kufanya tofauti kwa maisha ya watu ninaowasaidia pili ni kushirikiana na wenzangu kazini wafanyi kazi wenzangu vizuri kuelewana na kuponda raha na kusaidiana katika nyakati za zisizo na furaha.

Napenda hali ya hewa ikiwa safi, ikiwa na harufu mzuri za huko nje, za maua, za mti. Alafu napenda ndege wa angani wa kiimba, jua ikiingaa, si sana lakini. Napia napenda usiku hiyo upepo nikitembea na nyota zikimetameta angani.

Ndiyo ninapenda kujaribu vyakula vipya kwa vile ninapenda chakula Napenda ladha tofauti tofauti napenda kujua njia mpya za kutengeneza chakula Napenda kuonja chakula tofauti zilizo na ladha tofauti zinazopendeza mwili Napenda kujaribu chakula tofauti na vyakula vipya sijaonja.

Ndiyo ninapenda kunywa maziwa kwa vile maziwa inamatumizi mingi mwilini inapea mwili nguvu na ujengo mzuri na pia inaladha mzuri napenda ladha maziwa ninapenda vile inaezafanya mtu atuliena alale pia usikuwa sipo pata usingizi.

Napenda sanaa ya uandishi Napenda kusoma vitabu, hadithi zilizoandikwa vizuri, zinazo mafunzo mazuri na ubunifu mwingi, napenda sanaa ya muziki, inayo onyesha utu na ukweli wa mungu na upendo wake pia.

Ningependa kujifunza mambo mingi mapya Ningependa kujifunza kuendesha pikipiki ningependa kujifunza kucheza chombo cha mziki Ningependa kujifunza kulima ningependa kujifunza kupenda vile mungu anapenda.Lakini hiyo ni mungu atanifunza.Ningependa kujifunza mambo mingi, kutembea kutembea pekeangu kuzurura dunia pekeangu Eee ujasiri O panapo majaliwa.

Ndiyo, ninapenda kuvaa vipuli kwa vile vinarembesha, lakini si sana kwa sana, ninapenda kuvaa nikitoka nje kuenda, lakini nikia kwa chumba changu, huwasi vivai, eh ninapenda kuvaa vipuli.

Kati ya kemia, napenda kemia, kemia inanifurahisha, lakini pia ninapenda saikolojia, napenda kuelewa vile binadamu anavyofanya vitu anavyofanya, na mbona anavifanya, na vile vinamsaidia au vinavyokosa kumsaidia, napenda saikolojia.

Ndiyo ninapenda kuimba lakini sina uwezo ama ujuzi mwingi kuihusu lakini nina furaha sana ninapoimba ninapomimbia mwokozi wangu ninaposherekea nguvu zake na mamlaka yake ndo uwezo na upendo wake katika maisha mwangu maishani mwangu ninapenda kuimba kumuimbia yesu.

Huwa ninachaji kifaa changu mara moja kwa siku au ikienda sana mara mbili kwa vile batari uwa inakaa kwa mda mrefu nisipotumia simu sana. Kama ni kusoma pekea nitachaji mara moja kwa siku. Inaeza kuwa usiku ama asubui nikiamka.

Kazi ya ushirikiano na wengine inahusu kusikiliza vizuri. Kusikiliza kwa chenye wanachosema Si ili nijibu lakini ili niweze kujibu vizuri na kuwaelewa.

Wafanyakazi wapya nawakaribisha kwa kutabasamu kwanza na maneno ya kuwakaribisha maneno mazuri alafu ninawaonyesha ofisi, watu tofauti na cheo tofauti katika ofisi alafu nawazungusha, alafu nawakaribisha kwa kuwaonyesha chenye watakuwa wanafanya na kuwa kuwapa maneno mazuri ya kuwatia nguvu.

Kinywaji nachopenda kukunywa asubuhi ni maji au juisi ya machungwa au maembe au maziwa au chai ya tangawizi ya maziwa au kahawa wakati mwingine au chokoleti pia.

Mimi ufanya kazi vizuri zaidi wakati wa asubuhi, wakati nimeamka, wakati akili imechangamka nimepumzika, lakini pia usiku kabla nilale. Nina umakini mwingine haueleweki kabla nilale naweza soma vizuri na ndio so kwa hivi wa asubuhi na usiku kabla kulala.

Chakula cha jadi nacho kipenda ni tuseme mukimo.Mukimo ni chakula iliyotengenezwa na mandizi alafu yaka bondwa bondwa na yaka ungezwa labda maharage au mahindi Alafu na supu ya nyama nime itamani sana.

Inategemea, napenda historia ya Mungu historia inayohusu mambo yaliyofanyika kitambo kuhusiana na maisha yetu ya kiroho ninapenda kujifunza kwa hivyo ninapenda kusoma bibilia, bibilia ni ni kitabu mzuri kujua kuhusu historia ya binadamu na mbona tunafanya vitu vingi na kutuelewa.

Nadhani kila mtu amewaifikiria kuanzisha biashara lakini sijaamua ni gani ningeweza ningependa kuanzisha kuna nimefikiria mingi kuanzia na duka duka ya chakula duka ya kufua nguo duka ya ya dawa ya kuuza dawa ee chaguo ni nyingi lakini pesa niki dogo kwa sasa.

Kazini ninapatana na changamoto kama kutoelewana na wafanyikazi wenzangu Kwa sababu watu tofauti waneweza kuja kuwa na maono tofauti na wengi hawawezitaka kusikiza maono yanayokinzana na yao inaweza leta fitina na hiyo ni changamoto moja katika kazini.

Utaratibu wangu wa joni unahusisha kuosha vyombo lakini kwanza nitaanza na kupika nikipika nitaosha vyombo. Halafu niketi chini niswali, nikule ninapo, ninapotazama sinema ama kipindi kwenye televisheni ama simu, halafu nisome kidogo Biblia ama vitabu vya Biblia ama noveli. Halafu niombe, halafu niimbe, halafu nisome tena, halafu nilale.

Ninapotaka kustarehe, nitatafuta chakula kizuri, kitamu, kimepikwa vizuri. Alafu, naeza jitayarishia ama ninunue. Alafu, ni ingie kwa kitanda ama kwenye kiti. Nisome kitabu ama ni tabasamu kipindi ama sinema kwenye simu ama laptop ama kompyuta ama televisheni. Na nikunywe kinywaji ama.

Ndiyo, ninapenda kuoga kwa maji moto kwa sababu inasaidia mwili isisikie baridi, na pia inachangamsha mwili wakati mwingine inatoa uchovu ulio ulioko kwa mwili kwanza ukiwa umetoka kazini kama ume kama ume siku yako imekuwa mrefu na umechoka, maji moto husaidia sana kutoa uchovu na kufanya mwili iwe na starehe.

Ndiyo nimefanya kazi ya kujitolea, nimejitolea, ku kutumwa, lakini pia ilikuwa ilikuwa kazi yangu kufanya hivo, kujitolea, nimesaidia kusaidia kubeba nguo, kuosha, kupika, kucheza, nimefanya kazi ya kujitolea.

Ninapenda juisi ya matunda zote, lakini kwa sana sana napenda juisi ya mandizi, machungwa, maembe, tufaha, tikitiki maji, na pia, ninapenda juisi za matunda zote, kwanza ukiwa umechanganya zote, na pia zikiwa kando kando.

Napenda biblia Napenda agano jiypia kwanza kwa vile inaonyesha maisha ya yesu hapa duniani na mafunzo yake na matendo yake ya upendo na ya ajabu Alafu pia napenda vitabu wa paulo aposto paulo Alivyoandika Kwa kanisa tofauti kama kanisa la korinthi wakorinthi na wa galesha kutusaidia pia sisi wakristu wa siku ya leo vile tunaeza tembea kwa mkondo unaofuraisha yesu.

Kupenda hesabu? Ndiyo, ninapenda hesabu. Hesabu huni furahisha kwa neema yake mungu nimebarikiwa katika somo la hesabu. Ninapenda manamba. Ninapenda kupata masuluhu za hesabu, za maswali, za hesabu. Zinanifurahisha sana.

Ninapenda aina tofauti ya keki. Ninapenda ya chokoleti. Chokoleti iliyo nyeusi na chokoleti nyeupe. Ninapenda keki ya ndizi. Napenda keki ya karoti. Ninapenda keki ya blueberry. Ninapenda keki ya passion. Ninapenda keki zote. Ninapenda keki. Ninapenda keki keki keki.

Wakati wa wasiwasi huwa ninatoka. Halafu ninaangalia nini inanifanya nisikie wasiwasi. Halafu nina tafuta ukweli. Ju mara nyingi wasiwasi inakuanga mafikira za uongo tunazojiambia. Lakini unapotafuta ukweli na ukweli iko kwa biblia, ni neno la Mungu. Utaona inatuliza moyo na wasiwasi inaenda.

Hapana Sipendi kucheza michezo ya ubao michezo ya ubao ni gani ni kwenye kuna ubao alafu kunaandikwa ama ama ni mchezo wa futbali kwenye unaigiza bao kuongea ukweli sijui hata hii mchezo ya ubao ni gani lakini juu siijui siezi sema naipenda kwa hivo ntajibu na niseme siipendi.

Wakati wa juakali ninapenda kukunywa kinywaji baridi shadidi iliokuwa kwa friji inaeza kuwa maji baridi ama ikuwe juisi juisi ya machungwa ama juisi ya nanasi ama juisi ya maembe ama juisi ya mchanganyo ama hata avocado parachichi ama tikitiki maji alafu nituilie tu nivae kofia ili nifichomwe na jua.

Unahimizaje ushirikiano katika timu huwa ninahimiza ushirikiano kwa kupa kila mtu nafasi ya kuongea nikiona kuna mtu hana nafasi ya kuongea nitampa nguvu waeze kuongea na kama kuna mwenye anaongea sana ita jaribu kuhakikisha anapea wengine nafasi ya kuongea alafu tunasikizana tunachangia maoni tofauti ili kushirikiana vizuri.

Ninadhamini mafanikio ya kuweza kupanda cheo, kuweza kunena unachofikiria kwa njia inayoeleweka kwa wafanyikazi wenzako. Ninadhamini uwezo wa kuweza kuweka wakati na kutopoteza wakati wa watu wengine. Ninadhamini kupata kupata ujuzi mwingi na kusoma vitu vingi kutoka kazi unayofanya na ofisi kwenye uko.

Ninapenda kutumia wakati wangu na familia tukiongea tukizungumza Tukitembea ama tukitazama televisheni na pia ninapenda kupika chakula Kwanza tukiwa wengi alafu tuko kwenye jikoni na kila mtu anaongea na bado tunatayarisha viungo vya kupika inanifurahisha na ninapenda.

Vitisho via mtandao mtu mimi hujilinda kwa kutokua kwa mtandao sana. Na ata nikiona hizi vitisho, nina hakikisha kuwa hivi vitisho ni vya kweli Nanahakikisha kuwa hii ujumbe yenye ninapata ni ya kuaminika na si porojo ama fununu zinazo enezwa na walio mtandaoni ili wapate engagement.

Sipendi mahali pa kelele, natukia mahali pa kelele, minapenda kufikiria, ninapenda utulivu, kwa hivo ninapendelea mahali pa kimya, kwa sababu naeza pumzika vizuri, akili inezatulia, na apia mwili inatulia katika mahali pa kelele, ata mtu anawezalala vizuri, lakini kwa mahali pa kelele, ninapendelea mahali pa kimya, kwa sababu neza pumzika vizuri, akili inezatulia, na pia mwili inatulia katika mahali pa kelele, sta mtu anawezalala vizuri, lakini kwa mahali pa kelele,

Ninafanya marafiki wapya kwa kujihusisha na mambo yenye ninapenda, yenye inafanyika kwa matukio, kuna matukio yenye inahusisha mambo ninapenda mimi mwenyewe kama kusoma, kama kuandika vitabu, kama kushona nguo. Najihusisha kwa hizo matukio na zakukimbia pia ili nipate watu tunafikiria sambamba.

Wanajenga mahusiano kwa kuwasikiza wanapotaka kunipea story zao. Alafu kuwa na mipango wakati wa wikendi ya kukutana na kufanya kazi nje ofisi. Usaidia kuunda mausiano na wafanyi kazi kazi ni ofisi ni na kutembea na kushiriki pia kukula na wawo chakula cha mchana.

Sijawahi jifunza kupiga gita kwa vile ata sijawahi shika gita unaweza amini hivyo sijapata nafasi ya kujifunza kupiga gita Lakini inanipendeza napenda mziki wa gita napenda hiyo sana ya kuipiga na kuicheza ni rembo sana.

Hakuna chenye napenda, ju hakuna yenye ninajua, mimi sina talanta ya kuchora ama ya kupaka rangi, lakini nadhani naeza paka nyumba rangi, haikai kuwa gumu kama kuchora. Kwa hivo naweza sema, kama nafaa kuchagua kati ya kuchora ama kupaka rangi, neza chagua kupaka rangi, juu haina haitaji ubunifumu mwingi.

Filamu moja ni ninayopenda zaidi ni ni kuhusu msichana alikuwa na ugonjwa alafu ako hospitalini alafu anapatana na kinjana mwingine mgonjwa alafu wanaambiwa hawezi karibiana ili ili wasiharibu afya ya huyo mwingine zaidi Lakini wanenda wanapendana halafu hawezi kaa mbali na mwingine na siku moja wa wana karibiana na mmoja wao ana gonjeka vibaya. Na wewe kijana inabidi kijana aji itenge na huyo msichana ili afya yake iwe salama. Ili nifanya nilie mara kadhaa lakini naipenda sana. Napenda iwe hisia zinazoibua.

Siwezi sema na sipendi kupiga picha lakini pia siezisema ati napenda kupiga picha Nikiona kitu kizuri ningetaka kukumbuka ama nione ni nakaa vizuri leo nitapiga picha nitajichukua picha lakini kwa kawaida huwa sipigi picha.

Oo ili swali ni gumu kujibu kwa sababu sijui kama nina penda ubunifu sana ubunifu hunifuraisha hunipendeza roho moyo wangu furai ninapotazama ubunifu wa mziki au wandishi kwanza wandishi lakini mimi ikikuja kwa kuonyesha ubunifu wangu sijui ninapata ugumu kiasi labda ni zoezi sitapata ya kutosha lakini ya naeza sema mimi ni mtu mbunifu.

Nimesafiri kisumu tulienda na wafanyi kazi wenzangu kwa harusi ya mmoja wetu kutoka nairobi hadi kisumu kwa hivyo ni palikuwa na ilikuwa safari mzuri tulikula tuka tukaenda harusi tuka safiri tukaona manthari eeh ilikuwa wakati mzuri nilifurai.

Mara nyingi natumia program moja nitua ebooks ina ikona vitabu vingi ninasomea vitabu hapo alafu pia ninatumia kalenda kuweka matukio zangu alafu unatumia whatsapp na natumia pia youtube.

Malengo ya kila mwezi kazini ninayaeka kwa kalenda na pia kwa mpangilio wangu wa kitabu, niko na kitabu ambayo nimeandika mipangilio yangu kwa hivo nitaandika hapo niandike malengo hapo na vile nitazitimiza na kwa muda mgani.

Wakati wa mapumziko kazini ni wakati wa kujuliana hali na wafanyikazi wengine na pia wa kukula chakula na kunywa chai na kupiga story na kuongelea vitu zinaendelea huko nchini na huko nje kupatana tu kujuliana hali.

Bada ya siku ndefu nitabadilisha nguo nifanye ka usafi alafu nijue nitapika nini kwa sababu napenda kukula chakula mzuri alafu nijue nitatazama nini lakini pia neza pigia rafiki yangu simu ama anipigie anitebele tupigie ka story alafu pia nipike chakula alafu ningie kitandani nikule nikitazama sinema Inayoni pendeza, inayoni flahisha, inayoni bamba ama alafu nisome kitabu badae.